Ndio, napenda kuendesha baiskeli, hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili, kufurahia mazingira na pia kupumzisha akili, hasaa ninapokuwa na na muda wa ziada. Ninapoendesha baiskeli, naendaga distansi kidogo tu.

Sifa ya dini muhimu kwangu ni amani na upendo. Napenda dini inayofundisha kuheshimiana, kusaidiana na kuwa na subira katika maisha. Pia ni muhimu dini na ufundisha kufanya mema, kuishi kwa madili mazuri na kushirikiana vizuri kwa wengine katika jamii.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kuanza kwa kupima na kuelewa kwanza kile kipya. Huangalia jinsi kinavyofaa kwangu kisha najaribu hatua kwa hatua ili nijue kinavyofanya kazi.

Kila siku natumia programu za simu, ya kwanza ni Whatsapp, Gmail na YouTube. Whatsapp inaniwezesha kuwasiliana na marafiki na familia. Gmail nayo huniwezesha kusoma na kutuma barua pepe za kazini. Na YouTube hunisaidia kupata burudani, kujifunza mambo mapya na kupata taarifa.

Siku yangu ya kuzaliwa napenda kuisherekea kwa namna ya kipekee na ya furaha. Kwanza huwa naenda shuleni au kazini kama kawaida. Lakini siku hiyo, napata muda wa kujitolea kidogo kwa furaha yangu binafsi. Mara nyingine familia na marafiki wananipongeza, kunipatia zawadi na kusharehekea pamoja nami. Kwa keki au chakula kizuri.

Napenda kula nje ya nyumba katika mikahawa ya familia au sehemu zilizosafi za na zenye mandhari nzuri. Hii unifanya nijisikie vizuri. Kufurahisha kufurahia chakula na pia kuwa na muda wa kupumzika na marafiki ama familia.

Napenda rangi ya blue nyepesi kwa ukuta wa chumba. Yanifanya njisikie tulivu, huru na pia inatoa mwangaza mzuri ndani ya nyumba. Rangi hii pia ni rahisi kuanisha na fanicha ya mapambo mengine katika.